Nikihitaji msaada kazini, kwanza najaribu kuelewa tatizo vizuri, kisha nawasiliana na mwenzangu, au supervisor, na kueleza shida yangu wazi napenda kuuliza maswali na kusikiliza ushauri, ili nipate solution na haraka hii inanisaidia kujifunza na kufanya kazi vizuri bila.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ukosefu wa heshima na kutokuwa waminifu, sipendi watu wanadharau wengine na kusema kitu kimoja alafu kufanya tofauti, pia uvivu na kutokujali kazi uleta vibes mbaya, napendelea watu wako real na wanaheshimu wengine.